Jioni napenda kula ugali, ugali na skuma wiki, mara nyingine naweka pia nyama, nakaanga nyama kando, nakaanga skuma wiki kando, alafu na ugali. Na saa zingine pia mimi hunywa maziwa pamoja na ugali. Lakini sana sana chakula ninachokipenda wakati wa jioni ni ugali. Ambao naeza u ula na maziwa labda, ama skuma, ama nyama, ama mboga tu tofauti tofauti.

Kinywaji ambacho napenda kukinywa asubuhi ni chai na napenda chai yangu kama imepikwa na chai yenyewe alafu iwekwe tangawizi, alafu niweke vijiko kadhaa vya sukari, alafu niweke maziwa ambayo inanitosha. Sasa nikichanganya hivo nawekelea kwenye jiko alafu inachemka. Ikishaachemka basi naitoa naichunga vizuri naweka kwenye birika. Alafu naichukua birika yangu na kikombe naenda sebuleni na kunywa chai yangu asubuhi. Hivyo ndivyo naipenda chai kuinywa asubuhi.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa hoki ya barafu. Unajua huku kwetu Kenya hatuna barafu. Kwa hivyo, michezo yote ambayo inahusiana na barafu haifanyiki huku kwetu. Lakini, wakati ambao nitaenda nchi zenye barafu kama Marekani, kule Minnesota wakati wa winter hivi, wakati wa baridi kali, nitahakikisha kwamba nimecheza hiyo michezo ya barafu. Moja wake ikiwa ni hoki ya barafu, ningependa sana kuicheza na kujihisi hivo, eh, vile watu hujihisi wakicheza kwenye barafu.